Ninayakabili mabadiliko kazini kwa kuya kubali na kuyaona kama sehemu ya ukuwaji. Nina jitahidi kuelewa sababu ya mabadiliko hayo kujifunza ujuzi mpya unaoitajika na kurekebisha mtindo wangu wa kazi. Pia ninawasiliana vizuri na wenzangu ili kushirikiana na kusaidiana. Zaidi ya yote ninadumisha mtazamo chanya na kuendelea kufanya kazi kwa bidii licha ya changamoto.

Ndiyo, nimejaribu kujifunza kupiga gitaa. Kupiga gitaa ni burudani nzuri na pia husaidia kuendeleza umakini na uvumilivu. Kila wakati unapojifunza wimbo mpya, unajifunza mikono na masikio yako kushirikiana vizuri. Ingawa ni changamoto mwanzoni, nifuraha kubwa kuona maendeleo kidogo kidogo na kuweza kuimba au kuonyesha wimbo unaoupenda.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu yananisaidia kuwa na afya nzuri na nishati ya kutosha. Kila siku napanga angalau dakika thelathini hadi sitini za kufanya mazoezi kama kukimbia au kutembea kwa mwendo wa haraka. Kufanya mazoezi ya nguvu kama kupiga push-ups, squats au sit-ups. Kufanya mazoezi ya kupumua na kutuliza mwili kama yoga au stretching.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilihusika katika kusaidia jamii, kama vile kusaidia watoto kujisomea, kushiriki katika usafi wa maeneo ya umma, au kusaidia katika shughuli za kifamilia au shuleni. Kazi ya kujitolea ilinifundisha uvumilivu, mshikamano na kuridhika kwa kusaidia wengine bila malipo.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu kunanisaidia kuwa na afya njema na kutuliza mawazo. Kukimbia unipa nafasi ya kujisikia huru, kuongeza nguvu na kupumzika msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kujenga nidhamu na kuanza au kumaliza siku nikiwa na isia chanya.

Ndiyo, naifadhi vitu vya thamani kwa sababu vina maana malumu au vinasaidia katika maisha. Kwa mfano, ninaweza kuifadhi vitabu vyenye kumbukumbu nzuri, picha za familia au zawadi maalumu. Vitu hivi si tu vya kimwili, mbali pia vina thamani ya kihisia. Kwani kinacho ifadhi kuna saidia kumbukumbu matukio muhimu na hisia nzuri kutoka wakati uliopita.